Nilishawai kusikia juu ya nchi ya Ufaransa na nilisikia kutoka kwa watu wanaotoka katika nchi hiyo na kinachonivutia zaidi ni ule mnara wa paris na tamani sana kufika hapo niweze kupanda katika mnara huo na kuona vile nchi huonekana kutoka kwenye mnara huo ningetamani sasa kwenda nchi hiyo kwa miaka ya hivi karibuni ya miaka ya elfu mbili salasini hivyo ningetamani sana kufika katika mji huo na kutembelea bila kusita.

Mazoezi yangu wa kila siku ni mbio mara nyingi nimekuwa nikimbia na mazoezi haya ni mazuri sana kwa sababu unahusisha mwili mzima kufanya mazoezi na nakimbia mara nyingi kama sehemu ya maisha yangu pia na kumbuka mara tatu kwa wiki ndivyo unavyoweza kufanya mazoezi haya ya kukimbia napenda sana kukimbia wakati wa asubuhi na jioni wakati jua linakaribia kuzama na huwa na jihisi vizuri sana pale napomaliza mazoezi haya haswa nikimaliza zile kilomita ambazo nimetarajia kukimbia hivyo umbali huo unanifanya nijihisi mwenye afya na mzuri sana wa kukimbia.